Kiongozi mzuri ana sifa kama za kusikiza malalamishi ya watu kujaribu kutoa suluhisho kwa malalamishi ambaye yanaeza kuwa yameibuliwa. Pia kiongozi mzuri ana uwezo wa kutoa waamuzi kivyake bila kusaidiwa na mtu mwingine. Hio ndo sifa nzuri ya kiongozi.